Kinachonifanya nifurahie sana ni kuona maarifa yakitumika kwa manufaa halisi ya watu hasa pale mtu anapopata ufahamu mpya suluhisho ya tatizo au motisha ya kujiendeleza baada ya maelezo niliyotoa. Fura hiyo inaongezeka ninapoweza kusaidia mtu kufika malengo yake kuboresha ujuzi yake au kufanya maamuzi bora yanayoadhiri maisha yake kwa njia chanya. Pia kubadilisha mawazo kwa heshima, ubunifu na udadisi kunanipa hisia ya kuridhika kwa sababu kunadhibitisha kuwa kujifunza na kujitunza ni mchakato endelevu unaojengwa kwa ushirikiano na mawasiliano mazuri.

Kwa mimi, napenda ugali kuliko wali. Ugali, unanifanya nihisi nimeshiba kweli na una ladha nzuri ukiwa na boga au nyama. Asa ukila moto. Pia, unapendeza kwa sababu unakula taratibu na mara nyingi watu wanakaa pamoja wakizungumza. Jambo linalofanya mlo hule uwe wa kufurahisha zaidi. Wali nao ni wazuri, hasa ukiwa na mchuzi mzito, lakini kama ningekuchagua moja tu, ningechagua ugali bila kusita.

Chumba ninachopenda zaidi nyumbani ni sebule kwa sababu ni chumba kinachokusanya watu wote na kuleta hisia ya ukaribu. Napenda sebule kwa kuwa hapo ndipo watu hukaa, kupumzika huzungumza, hutazama televisheni, au kusikiliza muziki baada ya siku ndefu. Hivyo, kinakuwa na mchanganyiko wa furaha na utulivu. Pia, sebule huwa na mwanga mzuri na nafasi ya kupangilia vitu vinavyoleta kumbukumbu nzuri kama picha au mapambo, jambo linalokifanya ihisi kama moyo wa nyumba.

Tunda ninalo lipenda zaidi ni embe kwasababu lina latha tamu ya asili na harufu inayo vutia. Asa linapokuwa limeiva vizuri. Embe pia linaweza kuliwa kwa njia nyingi tofauti kama vile kuliwa pekee, kuchanganywa kwenye juisi, hau kuongezwa kwenye saladi. Jambo linalolifanya liwe tunda, lenye matumizi mengi. Zaidi ya hayo lina viburu tubisho muhimu kwa kama vitamin A na C. Hivyo jalileti tu furaha ya latha bali pia linafaida kwa afya.

Ndio napenda kuvaa kofia. Hasa inapoongeza mtindo na pia kunilinda dhidi ya jua au baridi. Kofia inanipa muonekano wa kujiamini na wakati mwingine hunisaidia kukamilisha vazi nzima bila juhudi kubwa. Pia ni rahisi kuvaa siku ambazo hutaki kufikiria sana kuhusu nywele au maonekano kwa ujumla. Hivyo inanifanya nijisikie huru na nadhifu kwa wakati mmoja.

Dio, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu kwa sababu biashara inampa mtu uhuru wa mawazo, nafasi ya kutumia ubunifu wake kutatua matatizo ya watu. Wazo la kujitegemea, kupanga mda wangu mwenyewe na kuona kitu kinakua kutokana na juhudi zangu binafsi linanipa motisha kubwa. Pia biashara inanifudisha uajibikaji, uvumilivu na kufanya maamuzi muhimu hata pale changamoto zinapojitokeza. Jambo linaloifanya iwe safari ya kujifunza na kukua kimaisha.

Kumbukumbu ya utotoni ninayopenda zaidi ni ile nilipokuwa nikicheza na marafiki zangu wa jirani katika mtaa tulioishi. Tukijenga nyumba za mchanga na kucheza michezo ya kuigiza. Kila siku ilikuwa na furaha, vicheko na mshikamano wa karibu ambao haungeeleweka kwa maneno tuu bali kwa hisia za pamoja. Kumbukumbu hizi zinanifanya nihisi nostalgia na shukra. Kwa sababu zinanikubusha thamani ya urafiki, ubunifu wa watoto na uhuru wa kucheza bila wasiwasi. Hali ambayo mara nyingi huanza kupotea tunapokuwa watu wazima.

Mazoezi ezi yangu ya kila siku yanajumuisha mchanganyiko wa kutembea kufanya mazoezi ya kupumua vizuri na mara nyingine kufanya mazoezi ya nguvu kidogo kama vile kurusha mpira au kufanya push up. Kila asubuhi huwa na kipindi cha dakika ishirini to thelathini za mazoezi ili kuamsha mwili na akili. Jambo linalonisaidia kuwa na nguvu, kuimarisha afya ya moyo na misuli na kupunguza msongo wa mawazo. Pia, mara kwa mara napenda kufanya mazoezi ya kupumzika kama yoga au kutembea kimya kimya jikoni au bustani. Kwa sababu husaidia kuleta utulivu na kuimarisha hisia za furaha na amani ndani ya mwili na akili.

Napenda kusoma vitabu vya aina ya hadithi za mafikra na elimu, kwa vile riwaya za kisasa, hadithi za kijamii, na vitabu vinavyochochea ubunifu na fikra za kina. Vitabu hivi vinanipa fursa ya kuelewa maisha tabia za binadamu na changamoto za jamii huku pia vikiwasaidia kukuza mtazamo wangu na ufahamu wa dunia. Zaidi ya hayo napenda pia vitabu vya msukumo na maendeleo binafsi kwa sababu vinatoa mbinu za kuboresha maisha yangu, kuimarisha uhusiano wa watu na kufanikisha malengo ya kibinafsi na kitaaluma.

Kila siku na kila usiku kabla ya kulala napenda kufanya shughuli dogo dogo zinazo ongeza utulivu na kurahisisha usingizi mzuri. Kwanza hupanga mambo ya siku inayofuata kama nguo, chakula au kazi za shule au kazi ili nikifika usingizini nikiwa huru na bila wasiwasi. Kisha, huanasoma kidogo kama kitabu cha hadithi au makala fupi au kusoma habari ili kuamsha akili kwa jia tulivu. Mwisho mara nyingi hufanya mazoezi madogo ya kupumua au kutafakari jambo linalo misa mwili na akili kuwa tayari kwa usingizi mzuri na wa kina.

Dio, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa na ilikuwa uzoefu wa kuvutia sana, kwa sababu ilinipa fulza ya kuona ubunifu wa kipekee wa wasanii mbali mbali. Kutoka kwenye picha na michoro hadi kwenye sanamu za kazi na mikono. Kile kipande cha sanaa, kilinifudisha kitu kipya kuhusu isia, tamaduni na mitazamo ya watu huku pia kikinichochea kuangalia dunia kwa macho ya ubunifu zaidi. Zaidi ya hayo, maonyesho hayo yalikuwa mahali pazuri na kuungana na watu wenye hamu sawa ya sanaa, kubadilishana mawazo na kuamasika kujieleza kwa njia zangu binafsi.

Ninapendelea kitanda kizuri kinachotoa usaidizi mzuri kwa mgongo na misuli. Lakini, kikawa laini kiasi, cha kunifanya nihisi starehe. Kitanda kizuri, husaidia usingizi wa kina bila maumivu ya mgongo au shingo, jambo linaloongeza njaa ya kuamka na nguvu za kufanya kazi siku nzima. Zaidi ya hayo kitand kizuri kinapendwa kwa sababu kina kuwezesha kupumzika kwa utulivu kuondoa mfadhaiko na kufanya usingizi kuwa wa kuridhisha tofauti na kitanda kigumu ambacho mara nyingine huweza kuleta usumbufu au ku sababisha kuamka ukiwa huna starehe.

Ndio, napenda sana kucheza na watoto kwa sababu wanaleta furaha, nishati na ubunifu, usio na kikomo. Kucheza nao kunanifanya nihisi huru na kurudisha hisia za utotoni. Huku pia kunisaidia kuelewa namna ya kushirikiana, kuwa na subira na kuamasisha ubunifu wao. Zaidi ya hayo michezo ya watoto, mara nyingi ujumuisha kucheka, kuzungumza na kushirikiana. Jambo linalofanya iwe burudani, isiyo na kikomo na njia nzuri ya kuimarisha uhusiano na wengine.

Zawadi nzuri zaidi niliowahi kupokea ilikuwa kitabu cha pekee, kilichoandikwa, kwa mkono na rafiki yangu, kilichojaa maneno ya motisha na hekima binafsi. Zawadi hiyo ilinifanya nijisikie thamani na upendo wa rafiki yangu kwa kuwa si tu kwamba ilikuwa kitu cha kimwili bali pia ujumbe wa hisia na fikra kilizo kuwa kimejumuisha ndani yake. Kila wakati ninacho kisoma kitabu hicho, ninakumbuka urafiki wetu, mafunzo ya maisha na furaha ya zawadi isiyo na kifani. Jambo linalonifanya niwe na hisia na shukrani na furaha kila mara.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ya kuchanganya mazoezi na mafunzo ya akili ili kunifanya nifahamu kwa kina. Kwa mfano, mara nyingi na soma vitabu, makala au nakala za kisayansi na kijamii. Kisha, nikaweka kile nilichojifunza katika mazoezi au mifano halisi ili kuelewa vizuri zaidi. Pia napenda kuuliza maswali na kushirikiana na wengine wenye uzoefu au ujuzi tofauti kwa sababu mazungumzo haya hufungua mitazamo mipya na kunisaidia kuona suluhisho tofauti kwa tatizo moja. Njia hii ya mchanganyiko wa kusoma, kujaribu au kuzungumza inafanya, kujitunza na kujifunza kuwa burudani na kunabidi ufahamu unaweza kutumika maisha ya kila siku.

Malengo yangu kwa kazi yangu ni kuwa mtaalam mwenye ujuzi mkubwa na kuleta matokeo chanya kwa watu wa jamii inayoni zunguka. Ninataka kukuza uwezo wangu kila siku, kuelewa vizuri kila changamoto inayotokea na kutumia ufahamu wangu kuboresha michakato au kutoa suluhisho zinazo faa. Pia lengo langu ni kujenga uhusiano mzuri na wenzangu na wateja ili kazi iwe na tija na furaha kwa wote. Kunikiwa na nidhamu, ubunifu na ufanisi wa hali ya juu katika kila jambo ninalolifanya.

Msimu ni naopenda zaidi ni masika kwa sababu huwa na joto, la wastan, mimea inakua yenye rangi na uhai na hewa ni safi na yenye nguvu ya kuburudisha moyo. Masika pia ni wakati wakuanza mambo mapya kuhamasisha shuguli za inje kama kutembea, kucheza au kufanya mazoezi. Uko pia ukiacha baridi na unyevunyevu wa majira ya vuli. Zaidi ya hayo, mandhari ya masika uleta hisia za utulivu na furaha. Na kuni kumbusha umuhimu wa mabadiliko na ukuaji. Si tu katika mazingira, bali pia katika maisha ya kila siku.

Napenda kuandika zaidi kuliko kuongea kwa sababu kuandika hunipa muda wa kupanga mawazo yangu vizuri na kuyaeleza kwa uwazi na utulivu. Kupitia uandishi naweza kueleza hisia mawazo au maoni yangu kwa kina bila kukatizwa. Jambo linalonisaidia kuwa sahihi na makini. Hata hivyo, kuongea nako kuna umuhimu wake, hasa katika kujenga husiano wa haraka na kubadilishana mawazo hana kwa hana. Lakini kwa ujumla, uandishi hunipa uhuru mkubwa wa kujieleza.

Nashugulikia kazi za dharura kwa kutulivu na mpangilio, ili kuhakikisha tatizo linatatuliwa haraka bila kusababisha mkanganyiko. Kwanza, hutatua kipaumbele cha tatizo nikitambua ni hatua gani muhimu zaidi kuanzanazo. Kisha natoa suluhisho la haraka linaloweza kupunguza madhara mara moja. Wakati huohuo, naendelea kusimamia mchakato mzima na kushirikisha watu husika, kuhakikisha kila mmoja anajua jukumu lake na matokeo yanayotarajiwa. Njia hii inasaidia kushughulikia dharura kwa ufanisi, kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha matokeo bora kwa haraka iwezekanavyo.

Dio, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu hunipa nafasi ya kupumua hewa safi, kutuliza mawazo na kufurahia mazingira yanayonizunguka. Kutembea, hunisaidia pia kuboresha hafya ya mwili na akili, kwani kunapunguza msongo wa mawazo na kuongeza umakini. Zaidi ya hayo kutembea kwa miguu hunipa muda wa kujitafakari au kupanga mambo yangu kwa utulivu jambo ninalofanya niwezoezi rahisi lakini lenye faida kubwa katika maisha ya kila siku.

Ndiyo, napenda kuchora au kupaka rangi kwa sababu hunipa njia ya kujieleza bila kutumia maneno. Kupitia michoro na rangi naweza kuonyesha hisia, mawazo na ubunifu wangu kwa uhuru mkubwa. Huku nikihisi utulivu na furaha. Pia shughuli hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijikite katika wakati wa sasa. Jambo, linaloifanya iwe burudani yenye manufaa kwa akili na roho.

Wakati walikizo, najistawisha kwa kufanya shughuli zinazo nifanya nipumzike na kufurahia muda bila shinikizo la kazi au shule. Kwamfano, napenda kusafiri kidogo au kutembelea familia na marafiki. Kujumuika na watu wa pendo na pia kuchukua muda wa kutembea kusoma vitabu au kucheza michezo ya burudani. Zaidi ya hayo, napenda mara nyingine, napenda kutumia likizo kupanga mambo binafsi, kama vile kusafisha nyumba, kupanga mipango ya siku zijazo, au kujifunza kitu kipya kwa raha. Jambo, linaloongeza furaha na utulivu wa akili wakati wa mapumziko.

Na pendelea kusoma kuliko kuandika kwa sababu kusoma kunanipa furza ya kupata maarifa mapya, kuelewa mitazamo tofauti hau kuendeleza ufahamu wangu wa dunia kwa jia tulivo. Kupitia kusoma, naeza kujifudisha, kuburudika au kupata motisha, bila shinikizo. Huku nikichukua mudawangu kuelewa kila njambo, kwa kina. Hata hivyo, kuadika pia ni muhimu, lakini kusoma kuna kuwa msingi wa kujenga ujuzi na mawazo hambayo badae yanaweza kuandikwa au kutumika katika maisha ya kila siku.

Ningependa kufuga mbwa kwa sababu ni mnyama mwenye uaminifu, upendo, au uwezo mkubwa, wa kuungana na binadamu. Mbwa hunifanya nijisikie salama na mwenye furaha na pia huchochea mazoezi ya mwili kama kutembea naye kila siku. Zaidi ya hayo kufuga mbwa hufundisha uwajibikaji, subira na huruma kwa sababu huhitaji muda, malezi au uangalizi wa mara kwa mara ili awe na afya na tabia mzuri.

Ninawatia moyo wenzangu kwa kuwaheshimu, kuwasikiliza na kuwapongeza wanapofanya kazi nzuri. Hata kama ni hatua ndogo, napenda kuwapa maneno ya faraja na motisha, hasa wanapo kutana na changamoto ili wajue hawako peke yao. Pia, hujitahidi kushirikiana nao kutoa msaada inapo hitajika na kuonyesha kwa vitendo kwamba naamini uwezo wao. Jambo linalojenga kujiamini na hamasa ya kufanya vizuri zaidi.

Dio, napenda kuangalia nyota kwa sababu unifanya nijisikie mtulivu na kunikumbusha ukubwa wa ulimwengu na nafasi dogo tulionayo dani yaki. Kuangalia nyota hunipa muda wa kutafakari maisha, malengo na mambo muhimu huku nikisahau msongo wamawazo wa kila siku. Pia ni zoefu unaoleta hisia za mshangao na matumaini. Asa unapokuwa usiku wa kimya, hau hanga, likiwa safi na lenye nyota nyingi.

Ninajihisi uvumilivu kidogo lakini pia uvumilivu unapokuwa nikisubiri kwenye mstari. Kwa sababu mara nyingi ni hatua isioweza kuepukwa lakini inaitaji subira. Wakati huo, mara nyingine najihisi mdomo kidogo hau nishati yangu inapungua. Lakini pia hutumia muda huu kuangalia watu wengine kusoma kidogo au kupanga mambo yangu kisaikolojia. Kwa hiyo, ingawa kusubiri kwenye mstari kunaweza kuwa changamoto kidogo, mara nyingi hufudisha uvumilivu na kufudisha kuthamini wakati wetu vizuri.

Ndio, nimewai kufanya kazi ya kujitolea na ilikuwa uzoefu wenye maana kubwa kwangu kwa sababu ilinipa nafasi ya kusaidia wengine bila kutarajia malipo kupitia kazi ya kujitolea. Nilijifunza umuhimu wa huruma, kushirikiana na kuthamini kile nilicho nacho. Huku nikiona moja kwa moja mchango mdogo unaweza kuleta mabadiliko makubwa kwa mtu mwingine. Pia ilinijenga kimaadili, na kunifanya nijiskie kuridhika moyoni. Kwa sababu nilikua natumia muda na nguvu zangu kwa manufaa ya jamii.

Napenda kucheza mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo unaochanganya burudani, mazoezi ya mwili na ushirikiano wa timu. Unanifanya nijisikie mwenye nguvu, kunipa funzo ya kushirikiana na wengine na kufundisha nidhamu pamoja na mshikamano. Pia mpira wa miguu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa furaha kubwa ninapocheza au hata ninapo uangalia.

Ndiyo, napenda kuogelea kwa sababu ni zoezi linalochanganya burudani na faida kubwa kwa afya ya mwili. Kuogelea hunisaidia kuimarisha misuli, kuboresha pumzi na kupunguza msongo wa mawazo kwa kuwa maji hunipa hisia na utulivu. Pia njia nzuri ya kujifurahisha na kupumzika hasa wakati wa joto jambo linalonifanya zoezi hili nilipende na kufaa kwa watu wa rika zote.

Rangi ninayopenda zaidi ni blue kwa sababu inanipa hisia za utulivu, amani na uwazi. Kila ninapo iona blue haswa katika hanga safi au bahari, hunifanya nijisikie mtulivu au kurahisisha fikra zangu. Pia blue inaonekana vizuri kwenye vita mbali mbali kama mavazi, mapambo ya chumba, vifaa vya kazi na mara nyingi hunifanya nijisikie mwenye furaha na kuwa masika kwa ubunifu.

Nina ufuatilia sana mfereji wa TV unaotoa mchanganyiko wa habari na burudani hasa vituo vinavyoonyesha vipindi vya elimu, taarifa za kila siku na vipindi vya burudani vinavyohusiana na maisha ya kawaida. Napenda mfereji unaonifanya nijue kinachoendelea duniani. Lakini pia hunipa nafasi ya kupumzika na kufurahia vipindi vya muziki au drama. Kwa njia hiyo, kuangalia tv kwangu, kuna kuwa sio tu burudani, bali pia njia ya kujifunza na kupata mawazo mapya.

Ninajenga mahusiano na wafanya kazi wezangu kwaheshima, uwazi na ushirikiano wakweli. Napenda kuwasikiliza, kushirikiana nao kwenye kazi na kutoa msaada pale wanapo hitaji. Huku pia nikitoa pongezi na maneno ya motisha wanapo fanya vizuri. Mara nyingine tunapanga mikutano ya kawaida au kufanya shughuli za pamoja. Jambo linalo saidia kuelewana zaidi kuondoa migongano na kujenga uhusiano wakirafiki na wakitaalamu. Unawaimarisha tija na timu.

Chakula ninacho penda zaidi ni ugali wa mahidi ukichanganywa na samaki wa mchuzi na nazi. Napenda ugali kwa sababu ni chakula cha asili kinacho pumzika kwenye tumbo na hutoa nguvu kwa muda mrefu. Huku samaki wa mchuzi wa nazi ukiongeza ladha tamu na virutubisho muhimu kama protini na mafuta yenye afya. Mchanganyiko huu unameza ladha yake ya kipekee. Ugali laini uki pishwa vizuri unakubaliana vizuri na mchuzi wenye ladha ya ki pro. Teni na kila kitu kina kubatiana. Hufanya chakula kuwacha kuridhisha kimwili na kihisia. Zaidi ya ladha napenda chakula hiki kwa sababu kina husisha utamaduni na familia mara nyingi kinapikwa kwa pamoja na kushirikishwa jambo linalo ongeza dhamani ya kijamii na furaha wakati wa kula. Kwa hivyo, siyo tu chakula bali, uzoefu, unaochangia furaha afya.

Unapo furahia kuwa nyumbani, mara nyingi, ninafanya shughuli, zinazoongeza faraja, utulivu na brudani. Inaweza kujumuisha kusoma vitabu au makala, zinapo panua maarifa, kusikiliza muziki au podcasti, ili kupumzika akili au kutazama filamu na vipindi vinavyonipa brudani. Pia, ninafurahia kutumia muda wa familia au marafiki wa karibu, kushiriki mazungumzo, kucheka au kushiriki shughuli za pamoja kama kupika au kucheza michezo midogo. Shughuli nyingine zinazo ongeza furaha nyumbani ni kufanya mazoezi madogo, kutembea kwenye bustani au kufanya kazi za mikono kama kuchora au kupanda mimea. Kila kitu hiki husaidia kupunguza msongo wa mawazo kuimarisha hisia za furaha au kuunda mazingira tulivu na yenye nguvu ya kisaikolojia nyumbani.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni krisimasi, kwa sababu inachanganya furaha, familia na mshikamano wa kijamii. Wakati huu, watu hukusanyika pamoja, kushirikiana chakula, zawadi na muda wa pamoja, jambo linaloongeza hisia za upendo na mshikamano wa kifamilia. Christmas pia inahusisha tamaduni za kipekee kama kupamba nyumba, kuimba nyimbo za sherehe na kushiriki michezo na shughuli za kijamii ambazo zinafanya wakati huo uwe wa furaha na wakukumbukwa. Zaidi ya hayo ni sherehe inayowaleta pamoja watu warika tofauti, kujenga urafiki na kuenzi maadili ya msaanda na ukarimu. Kwa hivyo, siotusherehe ya kufurahia bali pia ni fursa ya kuimarisha mahusiano na kueneza furaha kwa wote wanaoshiriki.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu mara nyingi uchukuliwa kuwa Mikael Jordan kutokana na historia yake ya kipekee na mafanikio makubwa. Jordan alecheza katika ligi kuu ya marekani ya mpira wa kikapu NBA na timu ya Chicago Bulls na kushinda taji la NBA mara sita akipata tunzo la mchezaaji bora MVP mara tano. Jambo linaloonyesha kiwango chake cha juu cha ufanisi. Alijulikana kwa kasi yake, ujasiri wa kupiga pointi, uwezo wa kushika mpira kwa usahihi, na uwezo wa kufanya maamuzi ya muhimu katika dakika za mwisho za mchezo. Jambo lilimfanya kuwa kiongozi, asiyebadilika kwenye uwanja. Zaidi ya hili, Jordan alikuza mpira wa kikapu kimataifa na kuwa mfano wa kuigwa kwa wachezaji wengi duniani. Uku akichangia pia katika biashara na utamaduni wa mchezo. Kwa muktatha wote, ubora wake hauwezi kupimika tu kwa takwimu. Bali pia kwa jinsi alivyoeza kuamasisha timu yake na mashabiki wake.

Ninaifadhi data yangu katika maeneo salama na yanayopatikana kwa urahisi, kama vile kwenye vifaa vya kielektroniki na uduma za mtadaoni. Mara nyingi hutumia ifadhi ya wingu au cloud storage kwa sababu inaniruhusu kufikia taarifa zangu wakati wowote na mahali popote muradhi tu kuna internet na pia husaidia kulida data endapo kifaa kitaharibika au kitapotea. Aitha, baadhi ya data muhimu uhifadhiwa kwenye kifaa binafsi kama komputa au disk ya inje ili kuwa na nakala ya ziada au backup. Njia hii ya kuhifadhi data husaidia kuhakikisha usalama, urahisi wa matumizi na kuepuka upotevu wa taarifa muhimu.

Juisi ninayopenda zaidi, ni juisi ya machungwa kwa sababu ni tamu, yenye ladha ya asili na ina virutubisho muhimu kama vitamin C inayoongeza kinga ya mwili. Juisi ya machungwa pia ni yenye, unywajirahisi, inachangamsha mwili wa akili na inaweza kunywewa wakati wowote wa siku. Iwe asubuhi hau mchana, ilikutoa nguvu na hafya. Zaidi ya ladha na virutubisho, napenda juisi hii kwa sababu inatoka kwa matunda safi na asili, jambo linalofanya iwe chaguo bora zaidi kuliko vinywaji vilivyochakatwa viwandani. Kwa hivyo, juisi ya machungwa sio tu inafurahisha kionjo, bali pia inasaidia kudumisha afya kwa njia ya asili.

Napendelea chakula chenye ladha ya mchanganyiko wa kipro piki, yani tamu, chumvi kidogo, na viungo vyepesi, vinavyo ongeza harufu na ladha. Ladha hii, inafanya chakula kuwa kitamu, kinacho kirimu hisia za kinywa, na kinacho vutia kwa harufu na rangi. Chakula chenye ladha ya mchanganyiko wa kipro piki, pia mara nyingi hutokana na matunda safi, mimea au samaki au nyama yenye mchuzi mwembamba, jambo linaloongeza afya na virutubisho. Zaidi ya ladha napenda mchanganyiko huu kwa sabobu unakithi hisia ya furaha wakati wa kula na mara nyingi unahusiana na utamaduni wa chakula kilichoandaliwa kwa umakini na kwa kushirikiana na familia au marafiki. Kwa hivyo ni ladha inayochanganya furaha afya na utamaduni katika kila mlo.

Dio, nimewai kufuga mnyama na ilikuwa ni uzoefu wa kufurahisha na wakujitunza. Kufuga mnyama kuna hitaji uwajibikaji mkubwa, kwani unalazimika kumpa chakula, maji na makaazi safi. Pamoja na kuhakikisha hafya yake kwa kudumisha usafi na kumpeleka kwa daktari wa mifugo pale inapohitajika. Pia, kufuga mnyama kuna kuza uvumilivu, huruma na ustadi wa kupanga muda, kwani unahitaji kushugulikia mahitaji yake kila siku. Zaidi ya hayo, uhjsiano wa mnyama husababisha furaha kupunguza msongo wa mawazo na kujenga hisia za upendo na mshikamano, kwani mnyama hua rafiki wakaribu na chanzo cha furaha nyumbani. Kwa hiyo, kufuga mnyama sio tu jukumu bali pia ni uzoefu wa kie mko na wa kibinadamu.

Ndio, nimewai kutembelea ziwa na mto na ilikuwa ni uzoefu wakupendeza na wakustarehesha. Ilifurahia mandhari ya maji safi ya nayonga, sauti ya maji yanapo tririka hau ma wimbi ya ziwa yanapogonga poani na kupomoa hewa safi yenye unyevo kidogo. Kutembelea maeneo haya kuna toa isia ya utulivu na amani hukupia kuna kupafuza ya kuona wanyama na mimea ya asili inayo karibisha mazingira ya maji. Zaidi ya fura ya kuona ni nafasi nzuri ya kupiga picha, kutembelea karibu na maji, hauhata, kuongelea na kufanya michezo midogo, ibidogo, jambo linaloongeza burudani na hafya. Kwa jumla, kutembelea ziwa hau muto, siyo tu kisaikolojia, bali pia ni uzowefu wakijami na wamaumbile unaukumbukwa kwa muda mrefu.

Mafanikio nilioyapata kazini, ni pamoja na kuongeza ufanisi wa kazi, kufanikisha miradi kwa wakati na kuimarisha ushirikiano kati ya wenzangu. Kwa mfano, nimeweza kupanga na kutekeleza majukumu kwa usahihi, jambo lililo sababisha timu yetu kufanikisha malengo yaliyowekwa kwa wakati na kwa ubora wajuu. Pia nimejifunza ustandi mpya kwa kushugulikia changamoto, kufanya maamuzi sahihi na kutoa suluhisho mbadala. Pale kunapojitokeza matatizo, jambo linaloongeza heshima yangu kazini. Zaidi ya hayo, mafanikio haya hayajakuja tu kwa matokeo ya kifedha, bali pia kwa kuridhikankwa wateja, washirika na wafanya kazi wenzangu, hali inayoongeza motisha na ubora wa kazi ya kila siku. Kwa hiyo, mafanikio yangu kazini yanajumuisha ufanisi, ubunifu na kuimarisha mshikamano wa kikazi.

Ndio, nawafahamu majirani zangu na ninafanya jitihada za kudumisha uhusiano mzuri nao. Kujua majirani, kunajumuisha, kushirikiana katika shughuli za kijamii, kusaidiana pale, kunapohitajika na kuzungumza mara kwa mara ili kuelewa mahitaji yao na changamoto wanazokabiliana nazo. Hii husaidia kuunda jamii yenye mshikamano, amani na usalama kwani. Tunapojua majirani zetu, tunakuwa na uwezo wa kusaidiana na kuimarisha maisha ya kila mmoja. Zaidi ya hilo, uhusiano mzuri wa majirani, hutoa hisia za faraja na ushirikiano na mara nyingi huleta furaha na mshikamano wa kijamii nyumbani na jirani.

Somo nililopenda shuleni zaidi ni sayansi kwa sababu linanipa funzo ya kuelewa jinsi dunia na viumbe vinayo fanya kazi. Kapitia sayansi nilijifunza kuhusu mimea, wanyama, mwili wa binadamu na mazingira. Jambo lililo nisaidia kukuwa na kukuza ufahamu wangu wa kimazingira na kisaikolojia. Pia, somo hili lilinifudisha kutumia mbinu za kimaendeleo, kufanya majaribio, kuchambua matokeo na kufikiri kwa kina kabla ya kutoa hitimisha. Hali inayo ongeza ustadi wa kutatua matatizo maishani. Zaidi ya hayo, sayansi ilifanya masomo kuwa ya kufurahisha kwa kuwa mara nyingi tulifanya majaribio ya vitendo na kuona matokeo mara moja. Jambo lililoleta furaha mshikamano na hamasa ya kujifunza zaidi. Kwa hiyo, sayansi ilikuwa somo, linalochangia maarifa, ubunifu na burudani wakati moja.

Dio, napenda sana kulima bustani kwa sababu kuna nipa furaha, amani na hisia ya mafanikio kibinafsi. Kufanya kazi bustani kuna nifudisha uvumilivu, ustandi wa kupanga na kujali mimea na mazingira. Kwani kila mmea unahitaji maji undongo mzuri na mwanga wa kutosha ili kukua vizuri zaidi ya hayo kulima bustani hutoa burudani na lishe ya asili. Kwaani, mimea na mboga, ninazo panda maranyingi zinatumika kwenye chakula chetu cha kila siku. Pia nifuza ya kupomzika, kupunguza msongo wa mawazo na kuuda uhusiano mzuri na familia haujirani paletu na po shirikiana katika kazi hii. Kwa hivyo kulima bustani sio tu burudani bali pia ni kazi yenye hafia na yenye manufaa kwa hakili na mwili.

Mara nyingi ninachaji kifaa changu mara moja au mbili kwa siku kulingana na matumizi. Kawaida nikiedesha kazi zinazohitaji nguvu nyingi kama kutumia interneti, kutazama video, au kucheza michezo, chaji hupungua haraka. Hivyo inabidi nichanje mapema, asubuhi, au kabla ya jioni. Kwa matumizi madogo kama kusoma au kupiga mawasiliano ya kawaida, mara moja kwa siku inaweza kuwa ya kutosha. Pia napenda kuhakikisha kifaa kinachajiwa kikamilifu ili kuepuka kushuka ghafla kwa nguvu wakati wa kufanya kazi muhimu. Jambo, linaloongeza ufanisi na usalama wa kifaa.

Majira nina ya openda zaidi ni majira ya masika, kwa sababu yanambatana na mfuwa za wastan ya hewa safi na uoto wa kijani onaochipua kila mahali. Kipindi hiki, ufanya mazingira yawe mazuri na yenye uhai kwani mimea ukua vizuri, maua uchanua na aliyahewa huwa ya kupendeza bila joto, kali wala baridi kali. Majira ya masika pia, huleta isia ya mwanzo, mpi, matumaini, nanguvu, jambo linaloongeza hari ya kufanya kazi na kuishi kwa furaha. Zaidi ya hayo, nikipindi kinachofaa kwa shughli za kilimo matembezi ya inje na kushirikiana kijamii. Hivya kufanya masika kuwa majira yenye mvuto na faraja kwa maisha ya kila siku.

Hekima niliyojifunza maishani ni kuwa uvumilivu, bidii na heshima kwa wengine huchangia mafanikio na furaha ya kweli. Nimejifunza kwamba kila changamoto au tatizo lina suluhisho, lakini inahitaji subira, fikiria kwa kina, na kufanya maamuzi sahihi badala ya kuchukua hatua za haraka. Pia, heshima kwa familia, marafiki na jamii inajenga uhusiano thabiti na msaada wa kweli wakati unaohitaji. Jambo ambalo ni msingi wa maisha yenye amani na mshikamano. Zaidi ya hayo, nimegundua kwamba kujifunza kutokana na makosa na kushirikiana na wengine huongeza ujuzi, busara na furaha ya kudumu. Kwa hiyo, hekima muhimu maishani ni uvumilivu, heshima, bidii na kujifunza kila siku.

Jukumu ninalo penda zaidi kazini ni kupanga na kutekeleza miradi au kazi zinazo leta matokea ya thahiri. Napenda hili kwa sababu linahitaji mbinu za kupanga, kushirikiana na wenzangu na kutumia ujuzi wangu wa kutatua matatizo ili kufanikisha malengo. Jukumu hili lina nipa furza ya kuona matokeo ya kazi yangu kwa moja kwa moja kwa moja kujivunia mafanikio na kuboresha ufanisi wa timu. Zaidi ya hayo lina changia ukuwaji wangu wa kitahaluma kwa kuwa kila mrandi mpya unaleta changa moto mpya na ufahamu mpya. Jambo linalo ongeza motisha na furaha kazini kwa hiyo napenda jukumu linalo husisha moja kwa moja na maendeleo ya kazi.

Hali ya hewa ninayoipenda zaidi ni ile ya jua kidogo na upepo mwanana wa mchana napenda hali hii kwa sababu inatoa faraja si joto kali wala baridi kali na inafanya shughuli za nje kuwa rahisi na za kufurahisha. Upepo mwanana huleta utulivu na hewa safi, huku jua dogo, likichangia mwanga mzuri, unaochangamusha hisia na hari. Hali hii pia ni nzuri na kwa matembezi, burudani, au kufanya kazi nje. Kwani, inaongeza furaha na usawa wa mwili na akili. Kwa hiyo, hali ya hewa niliyopenda ni ile inayochanganya joto la wastan, mwanga wa jua na upepo mpole.

Ndio, napiga kura kwa sababu ni jia muhimu ya kushiriki katika maamuzi ya kijamii na kisiasa yanayo usiana na maisha ya kila siku. Kupiga kura, kuna nipafuza ya kutoa sauti yangu kuhusu viongozi, sera na maswala ya nayokusa jamii yangu na hivyo kuchangia maedeleo ya hinchi na ustawi wa wanahinchi. Zaidi ya hilo kupiga kura ni sehemu ya haki na wajibu wa kila raia na kufanya hivyo unahimiza wajibakaji wa viongozi na wazi katika utendaji wa serikali. Kwa hivyo kupiga kura na piga kura siotu kwa sababu ni ya kiangu palipia ni jia ya kuimarisha mshikamano, usawa na maendeleo ya kijami.

Kipindi cha televisheni ninachopenda zaidi ni kilichoelimisha na cha burudani kwa pamoja. Kama vile kipindi cha sayansi, historia au tamthilia zinazofundisha maadili napenda vipindi hivi kwa sababu vinapanua maarifa yangu kunipa uelewa wa mambo ya dunia na jamii na wakati huo huo vinaburudisha na kushirikisha hisia. Zaidi ya elimu, vipindi hivi mara nyingi, huchangamsha, ubunifu na fikira za kina, huku pia vinasaidia kupumzika baada ya siku yenye shughuli nyingi. Kwa hiyo, napenda vipindi vinavyounganisha maarifa, burudani na msukumo wa kufikiri.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli ni pale ambapo, mchezaji anapiga mpira kwa nguvu na usahihi na nafasi ya kufanikisha pointi inakua kubwa zaidi. Hii ni sekunde muhimu zinazohusisha maakini ya wachezaji wote, mpiga mpira, mchukuzi na wachezaji wa ulinzi, kwani kila hatua inaweza kuadhiri matokeo ya mchezo. Katika wakati huu, mshindi maranyingi hutegemea ujuzi, mbinu na umakini wa kila mchazaji ikiwemo kujua muda sahihi wa kupiga, kupiga kwa mbinu sahihi na kuzingatia mikakati ya timu pinzani. Zaidi ya mvuto wa ushidani, wakati huu uvutia mashabiki kwa sababu huleta mshikamano, shauku na furaha, pale timu inapopata pointi au kufanya hatua za kipekee. Kwa hivyo, wakati mkuu ni sehemu ya kipekee ya mpira wa baseball inayochangia mshikamano wa mchezaji na mashabiki.

Dio, napenda chakula cha haraka mara kwa mara kwa sababu ni rahisi kinachopatika na haraka na mara nyingi kina latha ya kuvotia. Napenda hasa pale ninapoitaji chakula haraka baada ya shuguli nyingi au wakati sina munda wa kupika. Kwani uchangia kuridhisha njaa mara moja. Hata hivyo, nina jitahindi kutilia mkazo kwenye vyakula vyenye lishe bora, kandiri vinavyo wezekana. Kwani chakula cha haraka mara nyingi akina virutubisho vya kutosha kama chakula cha nyubani. Kwa hivyo, napenda chakula cha haraka kwa urahisi na latha yake lakini pia ninaangalia afya na lishe yangu wakati wa kuliwa kwake.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kupumzika, kula chakula cha mchana na kufanya shughuli dogo, zinazoongeza nishati na burudani. Mara nyingi, napenda kusoma kidogo, kusikiliza mziki au kuzungumza na wenzangu hili kupunguza msongo wa mawazo, unaojitokeza baada ya kazi au masomo ya asubuhi. Wakati mwingine, napenda pia kutembea kidogo au kufanya mazoezi madogo ili kuamsha mwili na akili. Jambo, linaloongeza ufanisi baada ya mapumziko kwa ujumla. Mapumziko ya mchana ni funzo ya kurudisha nguvu. Kupumzika na kujiaanda vyema kwa shughuli za baadae za mchana.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa kufuata hatua za mpangilio, kuhakikisha maelezo ni wazi, sahihi na yenye mantiki. Kwanza, naanzia kwa kukusanya taarifa zote muhimu kuhusu kazi ikiwemo malengo, taratibu zilizotumika au matokeo yaliyopatikana. Baada ya hapo ninaandaa muhtasari wa mwanzo, unaeleza lengo la ripoti kisha kuendelea na mwili wa ripoti unaoeleza hatua kwa hatua changamoto zilizojitokeza na uchambuzi wa matokeo. Mwisho naandika hitimisho linalotoa mapendekezo au maelezo ya mwisho huku nikihakikisha kuwa muundo wa ripoti ni mzuri. Maneno ni sahihi na taarifa zimetolewa kwa uwazi. Aidha, mara nyingi ninahakikisha kutumia vichwa vidogo, vidokezo na michoro pale inapofaa ili kurahisisha kuelewa ripoti. Kwa ujumla, kuandaa ripoti ni mchakato wa kupanga uchambuzi na mawasiliano kwa uwazi na ufanisi.

Katika mpira wa kirugby wa marekani, timu bora zaidi ya kitaifa inafahamika kama United States Men's National Rugby Union Team inayoitwa pia Eagles. Hii ni timu rasmi inayowakilisha marekani kwenye mashindano ya kimataifa na inashidana na teams zilipo juu duniani kwenye mechi za kumi na tano mchezaji. Pamoja na mashidano kama rugby ya World Cup, timu ya Marikani imecheza mara nyingi kwenye michuano ya kimataifa na inaongoza kwa wachezaji wenye uwezo mkubwa ingawa hipo kwenye hatua za kukuza uwezo wake ikilinganishwa na mataifa yenye historia ndefu ya rugby. Timu hii imepata nafasi mara kadhaa ya kushiriki kombe la dunia la rugby na inaongoza maendeleo ya mchezo huu nchini marekani kwa juhudi za kukuza kiwango cha wachezaji na mashidano ya kitaifa.

Napenda kuwa mahali pa utulivu, kilimo, uhusiano wa karibu na asili. Mahali kama bustani, karibu na mito, au milima, au ata dani ya nyumba yenye mandhari tulivu, linalipa amani, faraja na nafazi ya kupumzika, akili na mwili. Napenda pia maeneo yenye mwanga wa kutosha, ewa safi, na sauti za asili kama ndege au maji yanayo tiririka. Kwani uchangamusha isia za fura na utulivu. Haitha, napenda kuwa mahali ambapo kuna nafasi ya kufanya shuguli za kujifunza, burudani, hau kunganishwa na familia na marafiki. Kwani, inasaidia mshikamano wa kijamii na fura ya kweli. Kwa hiyo, napendelea kuwa mahali pa asili tulivu na pazuri lenye usalama, faraja na usiano mzuri na wengine.

Zoe ya nzuri ni lilo jenga ni utaratibu wa kusoma kila siku kwa muda malum kisha kuwadika muutasari wa kile nilicho jifunza. Zoezi hili lime nisaidia kuimarisha nidhamu binapsi, kuboresha uwelewa na kukumbuka tarifa kwa uraisi zaidi. Pia, limechukua nafasi ya kuzingatia malengo yangu ya kujifunza kwa kilasiku, kushirikisha muda wa kupanga vizuri, shughli za elimu na burudani. Zaidi ya faida za kia akademia. Zowzi hili pia, lime nisaidia kukuza utulivu, ustandi wa kupanga muda na utaratibu dhabiti wa maisha. Jambo linalongeza tija na fura ya siku hadi siku.

Mara nyingi nangoja baruapepe mara moja au mbili kwa siku kulingana na umuhimu wa mawasiliano yanayohitajika. Kwa kawaida napenda kuangalia baruapepe asubuhi ili kusoma ujumbe muhimu kutoka kaziini, shule au marafiki na pia jioni ili kuhakikisha sina baruapepe zisizo jibiwa au zenye taarifa za dharura. Nangoja kwa makini ili kuepuka kuingiliwa na barua pepe nyingi zisizo za haraka. Huku nikihakikisha ninatoa majibu kwa wakati unaofaa pale kunapohitajika. Kwa hivyo, nangoja barua pepe kwa njia inayopunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha mawasiliano muhimu hayapiti bila kujibiwa.

Ningependa kupata mafunzo yanayohusiana na ustadi wa kimsingi wa kitaalam na uongozi kazini. Kama vile mbinu za usimamishi wa miradi, mawasiliano bora ya kikazi na utatuzi wa migogoro. Mafunzo haya yangenisaidia kuboresha ufanisi, kupanga kazi kwa ustadi na kushirikiana vizuri na wenzangu ili kufanikisha malengo ya timu na shirika kwa ujumla. Zaidi ya hayo, ningependa mafunzo ya ufahamu wa teknolojia mpya na matumizi ya zana za kidigitali kwani yanaongeza uwezo wa kushughulikia kazi kwa haraka na kwa usahihi. Kwa ujumla mafunzo ninayopenda ni yale yanayoongeza ujuzi na motisha kazini huku yakisaidia pia ukuwaji wangu wa kitaaluma na mafanikio ya muda mrefu.

Kumbu kumbu ya kutisha nilio jifunza ni ile ya tukio la ajali dogo lililo shuhudia barabarani. Niliona gari likipinduka kutokana na mwedo wa kasi na kwa sekude chache hali hiyo ilileta hofu kubwa na taharuki kwa kila mtu aliye karibu. Tukio hilo lilinifudisha umuhimu watahadhari barabarani uangalifu wa kila sekude na jinsi maisha ya navyoweza kubadilika mara moja bila utarajiwa zaidi ya hofu ya papo hapo kumbu kumbu hii ya kutisha ilinifanya niwe maakini zaidi katika usalama wangu na kuwahimiza wengine pia kuzingatia sheria za barabarani. Kumbu kumbu hii haikuwa ya hofu ya mda mfupi bali pia ni somo muhimu la tahadhari na uwanjibikaji.

Ninachukua hatua kadhaa kulinda mazingira kama vile kugawa taka kwa kurejelewa na kutenganisha kikaboni na kisichorejelewa. Kupanda miti na mimea ili kuimarisha uoto wa asili na kupunguza matumizi ya plastiki na vifaa vinavyoharibu mazingira. Pia, ninajaribu kutumia nishati kwa uangalifu kama kuzima vifaa vilivioji Itaji na kutumia mwanga wa asili kadri inavyowezekana. Zaidi ya hatua hizi na pendelea pia kutumia usafirishaji wa pamoja au baiskeli pale inapowezekana ili kupunguza hewa chafu na uchafuzi wa mazingira kwa ujumla ninajitahidi kuchangia maisha endelevu kwa kuchukua hatua ndogo ndogo lakini za maana za kulinda mazingira kila siku kwani kila kitendo kidogo kinaeza kuleta mabadiliko makubwa.

Diyo, napenda asali kusababu ni tamu, yenye latha ya asili na inavirutubisho vienye hafya kama vile madini na nguvu kidogo ya kinga mwilini. Napenda kuitumia kwenye chai, matuda hawa hata moja kwa moja kidogo, kwani inachangamsha latha na utowa guvu. Zaidi ya latha, asali pia nichabuo la asili badala ya sukari ilio safishwa. Na mara nyingi usaindia kupunguza homa kidogo hauki chifu chifu. Kwa hiyo, napenda asali siotu kwa latha yake, bali pia kwa fainda zake za kiafia na namna inavio ongeza furaha wakati wakuhila.

Dio, napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu ni brudani inachangamusha akili na utuo furza ya kushirikiana na kushidana na marafiki na familia. Michezo hii husaidia kukuza mikakati ufahamu wa haraka na uhangalifu kwa kila hatua jambo, linaloboresha uwezo wa kufikiri kwa kina. Zaidi ya burudani inasaidia pia kukuza uvumilivu, ustadi wa kufanya maamuzi na ushikamano wa kijamii wakati wa kushirikiana au kushidana kwa eshima. Kwa hiyo, michezo ya ubao siyo tui kunifurahisha bali pia njianzuri ya mafunzo ya akili na kuimarisha usiano wengine.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa muhimu. Mara nyingi huitumia kupiga simu na kutuma ujumbe kwa familia. Marafiki au wenzangu wa kazi pamoja na kutumia interneti, kusoma habari, kujifunza, au kutafuta taarifa zinazohusiana na kazi au masomo. Pia simu hunisaidia kupanga shughuli kupitia kalenda, barua pepe na program za kazi pamoja na burudani ndogo kama kusikiliza muziki au kutazama video kwa muda mfupi. Kwa ujumla, simu yangu ni chombo muhimu kinachonisaidia kuwasiliana, kujifunza na kusimamia majukumu ya kila siku kwa urahisi na ufanisi.

Ninatumia muda wangu wa bure kwa kufanya shughuli, ninazozipenda na zinazo pumzisha akili na kuleta furaha. Mara nyingi, napenda kusoma vitabu au makala, kusikiliza muziki au kutazama filamu, ili kujibrudisha na kupunguza msongo wa mawazo. Pia, natumia muda huo kufanya mazoezi mepesi, kutembea au kushughulikia bustani ili kuimarisha afya ya mwili na akili. Wakati mwingine, napenda pia kutumia muda wa bure, wa familia na marafiki kwa mazungumzo, michezo, au shughuli za pamoja. Jambo linaloongeza mshikamano wa furaha kwa ujumla muda wangu wa bure ninauona kama fursa ya kupumzika, kujifunza au kunjijenga upya.

Mara nyingi ninasasisha vifaa vyangu, mara kadha kwa mwezi au pale inavyohitajika kulingana na matumizi na programu ninazopakiwa. Kwa kawaida napendelea kuhakikisha mfumo wa kifaa na programu zote zinasasishwa mara kwa mara ili kuongeza usalama kuondoa hitirafu na kuboresha utendaji wa kifaa. Pia kusasisha vifaa kunasaidia kupata vipengele vipya vya teknolojia, kuongeza kasi na kuzuia matatizo yanayoeza kuadhiri kazi au burudani. Kwa hiyo, ninazingatia kusasisha vifaa vyangu kwa utaratibu ili kuhakikisha vinafaa na vinafanya kazi kwa ufanisi na kwa usalama kila wakati.

Mafanikio nilio yathamini binafsi kazini ni yale yanayohusiana na ufanikishaji wa malengo niliojiwekea na kuchangia maendeleo ya team. Kwa mfano nimeweza kukamilisha miradi kwa wakati na kwa ubora unaohitajika jambo lililoongeza ufanisi wa kikazi na kuridhisha wateja au shirika. Pia nimejifunza kushughulikia changamoto kwa ubunifu, kutoa solution mbadala na kufanya maamuzi sahi katika hali ngumu, jambo lilonipa kujiamini na heshima kazini. Zaidi ya matokeo ya kazi, mafanikio haya pia yamejumuisha ukuwaji wangu binafsi wa kitaaluma kama kuboresha ustadi wa mawasiliano kupanga muda na kushirikiana kwa ufanisi na wenzangu. Kwa hivyo, mafanikio ninayo yathamini zaidi ni yale yanayo nihusisha, moja kwa moja na tija, ujuzi na mchango chanya kwa timu na shirika. Kwa hivyo.

Ninatazama video mtandaoni zaidi kupitia majukwa kama YouTube, TikTok na tovuti za habari. Kuligana na aina ya maudhui inayotaka YouTube hunisaidia kupata video za elimu, mafunzo, muziki na burudani kwa tiktok nikiitumia kwa video fupi zinazobirudisha au kutoa maarifa ya haraka. Pia natazama video kwenye tovuti za vyombo vya habari. Kwa ajili ya habari na matukio ya sasa. Kwa ujumla, huchagua jukwaa la kutazama video kulingana na urahisi wa matumizi bora wa maudhui na lengo la kutazama. Iwe ni kujifunza, kupata taarifa au kujiburudisha.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kuanza na kuweka malengo ya jumla ya wiki, kisha kuyagawanya katika majukumu ya kila siku kulingana na vipaumbele. Mara nyingi hutumia orodha ya kazi au kalenda kupanga muda wa kazi muhimu, mikutano na mapumziko ili kuhakikisha uhiano mzuri wa ufanisi na kupumzika. Pia, huacha nafasi ya kushughulikia kazi za dharura au mabadaliko yasiyotarajiwa huku nikifuatilia maendeleo yangu kila siku ili kurekibisha mpango pale inapohitajika. Kwa ujumla, upangaji wa wiki hunisaidia kutumia muda vizuri, kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha kazi zote muhimu zinakamilika kwa wakati.

Wakati wa baridi kali, mimi najilinda kwa kuvaa nguo, nene na za joto ili kuifadhi joto la mwili pamoja na kunywa vinywaji vya moto kama chai au supu ili kujipasha moto. Pia hupunguza kutoka nje bila sababu za lazima na kutumia muda mwingi ndani ya nyumba. Nikifanya shughuli za kupumzisha kama kusoma, kutazama filamu au kupumzika. Zaidi ya hayo, huhakikisha nyumba ina joto la kutosha na hulala kwa blanketi nzito ili kulinda afya na kuepuka magonjwa yanayobandilisha na yanayo sababishwa na baridi.

Dio, nimewai kusafiri kwa ndege na ilikuwa ni uzoefu wakuvutia na wakukumbukwa. Kusafiri kwa ndege unipafulza ya kuona mandhari ya kuvutia kutoka juu kama mawingu na miji, jambo linaloleta furaha ama mshangawo. Pia, safari ya ndege ni ya haraka na salama. Hivyo, uniraisishia kufika mbali kwa munda mfupi. Zaidi ya hilo, uzoefu wakua uwajani, taratibu za usalama na uduma dani ya dege, unifanya nijisikie ni mejifunza mambo mapia. Kwa ujumla, kusafiri kwa dege ni safari yenye msisimuko, faraja na uzoefu wa kipeke.

Napendelea t-shati kwa sababu ni rahisi kuvaa, inastarehesha na inafaa kwa matumizi ya kila siku. T-shati hunipa uhuru wa kusogoa na kusogea ata wakati wa kufanya kazi sizizo rasmi, kupumzika au kushiriki shughuli za burudani. Pia ni rahisi kuchanganya na mavazi mengine kama suruali au jeans, jambo linaloifanya iwe chaguo linalofaa na lenye vitendo. Kwa ujumla, napendelea tishati kwa sababu ya urahisi wake, faraja na matumizi yake mengi katika maisha ya kila siku.

Ndio, napenda kusoma maoni mtadaoni kwa sababu hunisaidia kupata mitazamo tofauti kuhusu mwanda mbali-bali na kuelewa uzoefu wa watu wengine. Maoni ya watumiaji hunipapicha halisi kuhusu bidhaa, huduma au taarifa fulani, jambo linalosaidia kufanya maamuzi bora. Pia kusoma maoni kuna changamsha fikra na kuniongezea huelewa wa maswala ya kijamii na kidigitali kwa ujumla na penda kusoma maoni mtadaoni kwa sababu ya napanua maarifa na kunisaidia kuwa na mtazamo mpana zaidi.

Ndiyo, napenda mvua kwa sababu huleta utulivu, baridi ya kupendeza, na kufanya mazingira yawe safi na yenye uhai. Mvua, usaidia mimea kukua, kupunguza vumbi, na kuboresha hewa. Jambo linalofanya mazingira yaonekane mazuri na yenye afya. Pia, sauti ya matone ya mvua hunipa amani ya akili na hunifanya nijisikie nimepumzika. Hasa nikiwa nyumbani kwa ujumla napenda mvua kwa sababu huleta uzuri wa asili, utulivu wa kihisia na manufaa kwa mazingira na maisha kwa ujumla.

Ninakumbuka mwalimu wangu wa kiswahili ambaye alikuwa mwalimu mkarimu, mwenye utulivu na uvumilivu na aliyejua njia za kuwachochea wanafunzi kujifunza kwa furaha. Alitumia mbinu za kufudisha zinazovutia kama michezo ya maneno, mashindano ya usomaji na hadithi. Jambo lililonifanya niwe na hamu ya kusoma na kuandika vizuri. Zaidi ya ufudishaji wa masomo, alitufundisha pia maadili kama heshima, nidhamu na ushirikiano ambayo yalinisaidia si tu shuleni bali pia maishani. Kwa ujumla, mwalimu huyu ni kumbukumbu nzuri kwangu kwa sababu alichangia ukuwaji wangu wa kitaaluma na tabia za kuishi kwa heshima na bidii.

NDio, napenda kupika kwa sababu ni njia ya ubunifu na furaha, pia hunisaidia kuandaa chakula kizuri na chenye afya kwa familia au marafiki. Kupika, hunisaidia pia kupumzika na kujiburudisha, huku nikijifunza mbinu mpya na mchanganyiko wa ladha. Zaidi ya burudani, kupika, kunanipa, kuridhika, kuona matokeo ya jitihada zangu. hAsa pale chakula kinapopenda na wengine kwa ujumla napenda kupika sio tu kwa ladha ya chakula bali pia kwa furaha, ubunifu na mshikamano unaundwa wakati wa kushirikiana na wengine jikoni.

Mara nyingi nacheza na familia yangu au marafiki wa karibu kwa sababu inafanya michezo kuwa burudani zaidi na inaongeza mshikamano wa kijamii. Kushirikiana na wenzangu kunanifanya nifurahie zaidi, michezo, kugawanya furaha na kujifunza kushidana kwa heshima. Pia, kucheza na wengine, kunanisaidia kukuza uhusiano mzuri, uvumilivu, na ustadi wa kushirikiana, jambo lilonaloongeza burudani, na faida za kihisia wakati wa michezo. Kwa hivyo, napenda kucheza na wale ninaowajua, na kuwa karibu nao kwani naboresha furaha na mshikamano wakijamii.

Napendelea kunyoa ndevu kwa sababu kunanipa mwonekano safi, uliopangwa na rahisi kudumisha. Kunyoa ndevu husaidia pia kujihisi vizuri kuonyesha nidhamu binafsi na kufanya nguo au mitindo ya uso ionekane kwa urahisi. Zaidi ya hayo, kunyoa ndevu kunapunguza usumbufu kama joto au harufu na kunafanya maisha ya kila siku kuwa rahisi zaidi bila kutumia muda mwingi kusafisha au kupanga ndevu. Kwa hivyo, napendelea kunyoa ndevu kwa sababu ni chaguo rahisi, safi na lenye faraja.

Ninashugulikia wateja kwa heshima, uvumilivu na kuhakikisha mahitaji yao yanatimizwa kwa ufanisi. Kwanza, usikiliza kwa makini maswali au malalamiko yao, ilikuelewa tatizo au ombi kwa usahihi. Kisha, hutoa majibu au suluhisho kwa uwazi na kwa njia ya kirafiki. Huku nikihakikisha kuwa wateja, wanajisikia kusikilizwa na kuthaminiwa. Zaidi ya hilo, ninakikisha kutoa huduma kwa wakati unaofaa na kufuata taratibu zinazoongeza kuridhika kwa wateja. Kwa ujumla, kushughulikia wateja kwa heshima, uangalifu na ufanisi, kunasaidia kujenga uhusiano mzuri na kuongeza imani ya wateja katika huduma au bidhaa zinazotolewa.

Dio, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu unipa utulivu, unibufu, wamuda na mazingira mazuri ya kuzingatia kazi. Kufanya kazi nyumbani unisaidia kupanga muda wangu vizuri, kupunguza usumbufu wa kusafiri na kuongeza uiano kati ya kazi na maisha binapsi. Pia, huniruhusu kufanya kazi kwa kasi yangu na katika mazingira ninayoyapenda, jambo linaloongeza ufanisi wa tija, na kwa ujumla, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu ya faraja, urahisi na uwezo wa kuzingatia kazi kwa umakini.

Ujuzi ninahitaji kuimarisha ni usimamizi wa muda na kupanga kazi kwa ufanisi zaidi. Pamoja na mawasiliano ya kitaalam, hasa pale ni napo hitaji kuelezea mawazo yangu kwa uwazi kazini au shuleni. Pia ningependa kuimarisha ustadi wa kutumia teknologia na programu za kidigitali ili kufanya kazi haraka na kwa usahihi zaidi. Kuimarisha ujuzi huu unanisaidia kuwa mzuri zaidi katika kazi zangu, kuongea hoja na kushirikiana kwa ufanisi na wengine. Zaidi ya hayo ujuzi huu hutoa msingi mzuri na maendeleo binafsi na mafanikio ya muda mrefu kazini au katika masomo.

Ninashugulikia makosa, kazini, kwa utulivu, wazi na atuwa za kujifunza. Kwanza ninakubali kosa lilotokea bila kujificha au kuoredesha majibu yasiyo sahihi. Kisha, uchambua sababu za kosa hilo. Nikitathmini ni hatua gani zilizoshindikana na jinsi ya kurekebisha au kuzuia kurudiwa kwake. Pia, ninauliza msahada au ushauri pale inapohitajika. Huku nikihakikisha mawasiliano na wenzangu au wasimamizi ni ya heshima na yenye malengo ya suluhisho hatimaye ninatumia kosa kama fulsa ya kujifunza na kuboresha ujuzi wangu ili kuongeza tija na ufanisi kazini. Kwa jumla, kushughulikia makosa kwa uwazi na kujifunza kutoka kwake kuna changia ukuwaji, wa kitaaluma na nidhamu binafsi.